Mboga nazo napenda kula mimi kusema kweli, kutokana na uchumi wangu mimi kuwa mkubwa sana. Tofauti na binadamu mwezangu, mimi nasema tu, kwamba mimi napenda kula nyama. Au ni vitu vile venye thamani thamani kutokana na uchumi wangu kuwa mkubwa. Mboga nazo napenda kama vile nyama, samaki, mboga za majani, ambao zinaupa mwili nguvu na kulinda kinga ya mwili.

Mimi nimewai kuona bahari katika mkoa huu wa lindi, sehemu eneo la kifinja, nilifurahia sana kuiona bahari nilifurahi sana, sababu niliona manzali nzuri, mazingira mazuri, nilifurahi sana.

Mimi wakati wa mgogoro kama watu mimi nikiwa na gombana huwa na penda sana kupiga na naye. Hata kama kuchukua shoka ni muue kabisa kabisa. Mimi sipendi dharau kabisa. Mimi tu ni ki gombana naye na chukua silaha na uwa kabisa. Yani hivo usela usela.